Ndiyo, nina ndege wa kufungwa nyumbani kama bata, ndege mdogo au kuku wa ndani. Kwa sababu, hunipa furaha na ni kitu cha kumtunza. Nimejifunza jinsi ya kumlisha, kumtunza mazingira yake na kuhakikisha anapata maji na chakula safi. Ndege wa nyumbani pia hutoa huzuni ndogo ya umma na hunifanya nyumba kuwa na uhai zaidi. Pia ndege kama kuku huweza kuliwa kama nyama.

Ndiyo, napenda mvua. Napenda mvua kwa sababu inaleta utulivu, baridi ya asili na hewa safi pia mvua huleta hisia ya kupumzika na kutafakari na mara nyingi hunifanya nijisike amani na furaha hata hivyo, napenda mvua iwe kiasi kinachofaa, sio ya kuleta mafuriko au kusababisha usumbufu.